Mimi kazi ya nyumbani yenye ninaichukia ni kuosha vyombo kwa sababu ni kazi ya kurudia kila siku baada ya kuosha vyombo leo kesho au baada ya chakula kingine vyombo vinakuwa chafu tena kazi ya kurudia mara kwa mara inachosha akili na mwili unahisi hakuna mwisho ya pili sababu ya kuchukia kuosha vyombo inachukua muda na ni kazi ya kawaida kuosha vyombo, kunahitaji kusafisha, kusuka, kuosha, kisha kukausha au kupandisha wakati unapohesabu muda huu inaweza kuonekana kama kazi inayokuzuia kufanya mambo unayopenda sababu ingine ya kuchukia kuosha vyombo ni matokeo hayajaonekana kwa haraka wakati unapoosha vyombo huweza kuona matokeo ya kazi yako kwa muda mrefu kesho tena vyombo vitakua chafu kazi bila matokeo ya haraka inasababisha watu wachukie kufanya hivyo sababu ingine ni si kazi ya kuvutia au burudani kazi hii ni kiutendaji ni kiutendaji tu haijumuishi ubunifu au kuchekesha au burudani mimi napenda kufanya mambo ya nayo nifurahisha au yanayo changamusha akili kuosha vyombo sio hivyo ya tatu ya tano kwa sababu yenye na chukia kuosha vyombo ni maji sabuni na uchafu kuosha vyombo kunahusisha kuguza chakula kilicho chafuka kutumia maji na sabuni wengine hawapendi hisia za mikono kuwa yenye joto au kunata au harufu za vyakula vinavyokuwa vyombo kwa kifupi naweza kuchukia kuosha vyombo kwa sababu ni kazi ya kurudia, inachukua muda, haina matokeo ya haraka na si burudani. Pia mara nyingine inahusisha mguzo wa maji na uchafu.

Mimi napenda kuenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio wa kufurahisha sio kila wakati napenda kuenda kwa sababu napenda kuhakikisha filamu nitakayoiangalia ni ya kuvutia au yenye hadithi nzuri kwa mfano napanga kuenda mara moja au mara mbili kwa mwezi ikiwa kuna filamu mpya ambayo nimesikia inafaa. Napenda pia kuenda sinema pamoja na marafiki au familia kwa sababu kufanya hivyo ni burudani zaidi kuliko kwenda pekee yangu. Tunashirikiana popcorn kucheka pamoja na kuzungumza juu ya filamu baada ya kuiona hii huifanya tukio kuwa la kufuraisha zaidi pia napenda kuangalia aina tofauti za filamu filamu za kusisimua ucheshi au za idimu hii inafanya kila ziara ya sinema kuwa ya kipekee na yenye ladha tofauti kwa hivyo mara nyingine kama filamu ni ya kuvutia sana au ni tukio maalumu ningeenda zaidi ya mara moja.

Uzoefu wa kazi umenifundisha mambo mengi muhimu kwanza nimejifunza nidhamu na uwajibikaji kila kazi niliopokea ilihitaji nifanye kwa umakini na kwa wakati na kushindwa kufanya hivyo kungepelekea matatizo hii imenifundisha kuwa mtu wa kuaminika na kuzingatia wajibu wangu kila wakati pili kazi imenifudisha mpangilio na usimamizi wa muda. Nijifunza kupanga kazi zangu kwa mpangilio ili nipate kufanya kila kitu kwa wakati na si kushughulika na yote kwa haraka au kuchanganyikiwa ya tatu, nimejifunza kushirikiana na wenzangu na kusaidiana mara nyingi kazi hufanyika vizuri zaidi pale ambapo kila mmoja anajua jukumu lake na tunashirikiana bila ubinafsi hii imenifundisha mshikamano na umuhimu wa kusaidiana. Ya nne uzoefu wa kazi umenifundisha uvumilivu na kushughulikia changamoto. Sio kila kitu huenda vizuri mara moja na mara nyingine kuna matatizo au matatizo madogo kupitia hayo nimejifunza kutatua matatizo kwa utulivu na kutochukizwa haraka mwisho umenifundisha kujifunza kila wakati na kuboresha ujuzi wangu kila kazi ni fursa ya kujifunza kitu kipya kujaribu mbinu mpya na kuboresha jinsi ya kufanya kazi kwa ufanisi saidi kwa kifupi, uzoefu wa kazi umenifundisha nidhamu, mpangilio, kushirikiana, uvumilivu na kujifunza kila wakati mambo ambaye hayatasaidia tu kazini bali pia maishani kwa ujumla.